Vyombo vya kidigitali ambavyo ninatumia kila siku moja. Wapo ni simu. Simu ama rununu ni naitumia katika mawasiliano yangu. Na hasa pia katika masomo yangu. Na katika kujijulisha mambo ambayo yanaendelea katika duniani kupitia mitandao kama vile Google, Facebook, Twitter, YouTube. Na making nail. Zana ingine ya kidigitali ambayo ni natumia ni televisheni ama tv kama vile inavyojulikana sana TV naitumia kujiangalilia yanayoendelea kwa kila siku na pia katika kujifurahisha kwa kutazama nyimbo, kutazama vipindi kingine ya ambacho ni natumia ni laptop ama kipatakalishi nakitumia katika masomo yangu na pia katika uchambuzi wa mambo ambayo yanaendelea hapa duniani.

Muda wangu wa bure ama free time naitumia katika kujifurahisha sana sana na wapenda kupelusi katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube, Twitter ama X Pia natumia muda wangu kuangalia TV na kuangalia vipindi katika TV kama vile Citizen vile vile muda wangu wa mbure pia napenda kutumia kwa kutoka nje ya nyumba na kuenda kutembea kujiangalia mandhari na pia kupatana na ndugu zangu na marafiki zangu. Pia napenda sana kusikiza nyimbo wakati wa free time yangu ama muda wangu wa mbure. Hasa huu ni wakati ambao sana sana nautumia kwa mambo ambayo yananifurahisha.

Jambo asubui hii ya leo ambayo ni tarehe moja Januari mwaka wa elfu mbili 26 ambayo ni sukuku ya mwaka mpia Niyamuka sa moja kasorobo asubui kitu cha kwanza bacho nilifanya ni kuenda kwenye bafu na kuwoga Ili nieze kufin nikiwa flesh Jambo lapiri ambalo nilifanya ni kuingia jikoni na kupika chai Pia niliweza kutoka nje kuenda kuota jua kidogo katika kula chai nilikunywa pamoja na mkate Leo si kuenda kazini maana leo ni sikuku ya muaka mpia nimeamua tu kutulia kwa nyumba na leo asubuhi ya leo nimekua nimefulaia sana na kwa sababu ni Mungu amenifikisha ni kaeza kuona humu mwaka mpia.

Nimeenda kwenye tamasha za mziki kadhaa, tamasha ya kwanza ni wakati mwimbaji maarufu wa Tanzania, anayejulikana kama Diamond Platinum, alikuwa amekuja Kenya, na niliweza kuhudhuria tamasha hiyo ya mziki. Ingine nimeenda ni wakati wasanii wa eneo letu msanii mmoja maarufu anaitwa Samido Anaimba nyimbo ambazo zinajulikana kama mugithi Pia niliweza kuhudhuria tamasha yake ambaye ilikuwa hapa Nairobi Pia nimehudhuria tamasha ingine kama mwimbaji maarufu wa Tanzania ambaye anaitwa kama cristina Shusho Mwimbaji wa Kenya ambaye anaitwa Shiro wa GP pamoja na mwimbaji mwingine wa Kenya ambaye anaitwa kama Otile Brown.

Jambo la kwanza ambalo ninapenda katika mtaa wangu ni amani na pia kwa mtaa wangu kuna security. Pia napenda kwa sababu huu mtaa wangu hakuna watu wengi ambao wanaishi. Kwa hivo kuna mandhari safi, kuna hewa safi na pia niko na majirani wema, majirani wazuri. Pamoja na kuwa huu mtaa wetu kuna mambo muhimu kama vile stima, kuna zahanati, kuna hospitali kubwa, barabara pia ni nzuri na pia hakuna ufisadi. Haya ni moja wapo ya mambo mengi ambayo yanafanya niweze kupenda mtaa wangu.

Mimi huamka saa moja kasorobo kila asubuhi. Jambo ambalo ni nafanya lakwanza pindi tuu ni kiamka ni kuenda kwenye bafu na kuoga hili inasaidia sana. Ndiyo niweze kuenda kazini kama niko msafi na pia kama niko flesh. Jambo la pila ambalo ninafanya nikiamka ni baada ya kutoka bafu naja natayarisha kiamshakinyo ama breakfast. Breakfast mimi napenda kupika chai na pia vile vile nakula na mkate Jambo la pili mimi na jambo la tatu wa ambalo nafanya ni kiamka ni kuwajulia familia yangu hali kuwa napenda kupigia mamangu na pia ndugu zangu Ama wafanyi kazi wenzangu kwauliza kama wamefika kazini mambo ambao winafanya kabla niondoke ni kuwa kihakisha nnyumba yangu ni safi, kitanda ni mekitengeneza, pia vyombo ni meviyosha, ili ni kirudi, jioni ama wakati mwingine mambo yote kwa nyumba yatakuwa mazuri na nyumba itakuwa safi na hewa ndani yeyo nyumba itakuwa vizuri. Asubuhi zangu na hizi zikosawa na penda utaratibu wangu na mpangiria yangu ya mambo asubuhi.

Familia yangu napenda kuutumia kwa kujumuika pamoja, kupika chakula pamoja na kupiga picha na kufurahiana. Pia napenda kutumia wakati na muda na familia yangu kupitia sherehe wakati mwingi tunafanya sherehe kama familia. Na ni wakati mzuri sana wa kujumuika na familia yangu na pia kufurahia kupendana zaidi na kuwa na amani na kila mmoja wetu.

Udhaifu wangu kazini naushughulikia kwa kuhakikisha kwamba nimefuata maarifa ambayo yalikuwa nimepewa na mdosi wangu. Pia nahakikisha kwamba nimeomba ushauri kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na wanaweza kuniadvice na kunipea mawaidha mengi kuhusu vile naeza kujiendeleza na kuondoa ule udhaifu ambayo niko nao kazini. Pia napenda kusoma mambo mengi kupitia YouTube na vitabu kwa ambayo yanaelezea jinsi ninavyoweza kubadilisha udhaifu wangu na kuifanya kuwa nguvu yangu.

Wikendi nyingi mimi hupenda kutulia kwa nyumba na pia kujifunza zaidi. Pia weekendi napenda kuhakikisha kwamba nimefanya mpango wa kuhakikisha kwamba nimeweka utaratibu wa wiki ijayo. Pia vile kuwa na mawazo na jinsi hiyo wiki ambayo imepita vile imekua ikinipeleka. Jambu ambalo mimi hupenda kufanya wikendi ni kutoka nje na kuenda kujiangalilia mandhari kama kule Nairobi, National Park na sehemu zinginezo ambazo ni sehemu za starehe. Hi linasaidia sana kupumzisha akili na kuhakikisha kwamba mawazo yangu ni safi na fresh wakati tunapoingia wiki mpya.